Swali linauliza na jistawisha vipi wakati walikizo. Na kwanza naeza anza kwa kusema mi ni mtu ambaye napenda likizo sana. Na wakati wa likizo najistawisha kwa maksudi kimwili, kiakili na kihisia. Na naichukulia kama mda wakujirudishia sawa na kujijenga upya si kupumzika tu. Kwanza mi ni mtu ambaye napumzisha akili na mwili. Kupumzika katika ratiba unapata ni kitu ya muhimu na inapunguza ratiba ngumu na lala vya kutosha na kujipa nafasi ya kutokuwa na haraka kupumzika huku unapata kwamba inanisadia kurejesha nguvu na kuondoa uchovu niliouskia wakati wa kazi pili na jiendeleza kielimu kwa hiari likizo hunipa muda wa kusoma vitabu makala au kufuatilia kuzi fupi mtandaoni na hii ni wakati ambapo unapata ninapokuwa na wakati huru, naenda pale maktabani. Hasa zile zinaongeza ujuzi au kunipa mtazamo mpya wa vitu vya aina nyingi. Hii unifanya nijiskie, ninakuwa hata bila presha ya kazi. Atatu, najishughulisha na mambo ninayopenda. Huwa natenga mda waburudani kama kuskiliza mziki, kuangalia filamu, kupika, au kufanya shughuli za ubunifu. Haya hunipa furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Nne, nakuza mahusiano, likizo ni nafasi nzuri ya kutumia mda na familia na marafiki. Na katika mda huu unapata unaweza kutumi kukaa na marafiki wako ama familia yako mzungumze kucheka na kuimarisha uhusiano ambao wakati mwingine upuuzwa kwa sababu ya shughuli za kila siku. Unapata kwamba kuna wengine ambao wako shule, wengine wako kazini na hamkutani kwa mara nyingi. Lakini katika ile hali panapokuwa na likizo, huwa mnajumuika pamoja. Tano, najiwekea malengo mpya kwa utulivu bila presha, kutathmini yaliyo endelea vizuri na nachotaka kuboresha baada ya likizo. Na mwisho, naezasema kwamba na jitunza kiafya. Mi hufanya mazoezi mepesi, kutembea, kunywa maji ya, kutosha na kuzingatia lishebora. Pia, hujipa mda wa kujitafakari na kujiuliza ni mefika wapi na nataka kuelekea wapi. Kwa kiufupi, najistawisha katika wa mda wa likizo na kusawazisha mapumziko kujifunza furaha na kujitunza. Ili, nirudi kazini nikiwa na nguvu, mwelekeo na ari mpya.

Swali linauliza jeni na kumbu gani ya kutisha. Na kumuka kuna wakati fulani, nilipokuwa mtoto mdogo. Hii likuwa wakati ambao sita waisa haumesha ni mwangu. Babu yangu alie nilea na nilikuwa na mpenda zaidi kwa sababu alikuwa ni mtuwa na nipenda, ata na nipowenda kumtembelea nikua mdogo, alikuwa na nichunga, alikuwa na napenda kunitembeza, kunibai ya peremende. Yaani kuwa na wakati mzuri na kuni hadithi hadithi mingi Babu yangu alipata kuwaga na nilimuona alipuanza kuwa mgonjwa Afyake ikanza kudidimia na hii kuwa kitu mzuri kusabu nilikuwa na muona Hani hakuwa na furaha na alikuwa na huzonika Alikuwa na shinda akenda hospitalini mara kwa mara na kumuona mtu unayempenda katika hali hiyo kwa kweli ni kitu ambacho unapata ina kusikitiza kama binadamu yoyote na halipowaga ilikuwa kati wangu uzuni kwa sababu nilikuwa mtoto na sikuwa naiza kwelewa mbona harudi, mbona asimuoni babu tena. Ilikuwa muda kuelewa kwamba mtu wa kiaga haizi kurudi kwa sababu nilikuwa mtoto na sikuwa naelewa kifo ni nini. Hadi waleo mimi mdata na namtakia andele kupumzika mahali pema peponi.

Nauliza, ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Na naeza sema kwamba, kipaumbele changu kikuu kazini linapokuja swala la mawasiliano ni uwazi, uwelewa na heshima. Mawasiliano ni mazuri na kuhakikisha kazi inaeleweka, migongano inapungua na malengo inafikiwa kwa urahisi. Kwanza naeza anza na kusema, kuwa katika na ile hali ya uwazi na ufasaha na hikikisha ujumbe wangu uko uwazi, mfupi pale inapobidi na unaeleweka kwa wahusika wote kuepuka maneno yanaoweza kuleta mkanganyiko na kuthibitisha kama wenzangu wameuelewa ujumbe kwa usahihi Pili, kusikiliza kwa makini mawasiliano si kuzungumza tu bali pia ni kusikiliza nawasikiliza wenzangu bila kukatiza na kuonyesha nia kuelewa mitazamo yao kabla ya kutoa majibu au maamuzi Tatu, mawasiliano ya wakati mwafaka hutuma taarifa muhimu kwa wakati unaofaa ili kuepuka kuchelewesha kazi Pia hutumia njia sahihi ya mawasiliano kama barua pepe, taarifa rasmi, ujumbe mfupi kwa maswala ya haraka heshima na taaluma ni kitu cha maana kwa sababu kuhua makini na lugha ni ninayoitumia sauti na mtindo wa mawasiliano hata katika hali ya tofauti za maoni kudumisha heshima na kuzingatia lengo la pamoja na mwisho ni maoni na marejesho wa kujenga kutoa na kupokea mrejesho kwa njia, chanya na lengo na yenye lengo ya kuboresha siku kosa kwa namna inayokatisha tamaa Kwa ujumla, kipaumbe kipaumbele changu kazini kwa masina ni kuhakisha taarifa zinaeleweka zina wasilishwa kwa wakati na zina jenga ushirikiano mzuri kati ya timu na viongozi wao.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ipi naeza anza kwa kusema kwamba, mi ni mtu ambaye napenda shughuli ambazo zinahusia vitu kama vile kuenda sokoni, kununua mboga, kutembelea marafiki zangu kwanza wakati ya ambapo unapata nina wakati huru mwingi. Na katika ile hali ya kutembelea wapenzi wangu naweza kujumuika nao, tupike, tupige gumzo, tutazame vipindi. Na pia ninapokuwa pekee yangu pale katika nyumba yangu, mi ni mtu ambaye napenda kufanya usafi, napenda kuosha nyumba kuhakisha kwamba yaani ukuta ni safi, meza ni safi, vi vitu vimepangwa vizuri, na kupika chakula yangu katika ule utaratibu, unaposikiza mziki. Pia mi napenda starehe sana kwa kweli Mi ni mtu ambaye napenda kustarehe Unapata wakati na una nina mda wa kupumzika Nahakikisha kwamba labda natembea pale mjini Nasalimia wenzangu Ama pia katika ile hali tu ya kuwa pale nyumbani Unapata kwamba Naeza kutazama kipindi ambacho inanifurahisha mimi.

Swali linauliza nafanya nini wakati wa wasiwasi? Na wakati wa wasiwasi mimi huchukua hatua za makusudi ili kutuliza akili, kujirejeshea udhibiti na kuelewa chanzo cha hisia hizo. Najiandikia au kuzungumza na mtu ambaye namuamini kwa mfano mimi ni mtu ambaye naamini mama yangu mzazi sana. Kwahivo katika kuweka mawazo yangu wazi kwa maandishi au kwa maneno inanipa nafuu na mtazamo mpya mara nyingi kushirikisha. Hisia na kupunguza uzito wake. Pia, nauliza maswali ya kujitathmini. Ninachohofia, ni nini hasa, ama nadhibiti juu ya jambo hili Hii hunisadia kutenganisha kati ya kile ninachoweza kudhibiti na kisichoweza kudhibitiwa. Hivyo inapunguza mzigo wa mawazo Pili, najitenga kidogo na kichochezi cha wasiwasi. Ikiwezekana kupumzika kwa mda mfupi natembea au kubadilisha mazingira, kubadilisha eneo au shughuli husadia akili isitawaliwe na mawazo mengi. Kwanza napumua kwamakini, nachukua pumzi ndefu pole pole, kuvuta hewa ndani, kushikilia kidogo kisha kutoa, hii inanisadia kutuliza mwili na kupunguza msisimko haraka unaokuja na wasiwasi. Kwa ujumla, ninapokuwa na wasiwasi, mimi hutazama kama ishara ya kujitunza zaidi, si udhaifu na nachukua hatua ndogondogo hadi nirudi kwa utulivu.

Napendelea kitanda kigumu au kizuri. Ninaweza sema kwamba inalingana niko wapi ni wakati mgani. Kwa mfano katika nyumba yangu Mimi ni mtu ambaye nina kitanda kizuri kwa sababu unataka wakati ambapo unastarehe ama napumzika ama nalala huwa sihisi kama nafinywa na kitanda sana. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa na kitanda nyepesi kizuri, yaani unalala kama mtoto. Kwanza haswa wakati ambapo unapata umerudi nyumbani, umekula, umeoga vizuri, umejipaka mafuta, umevaa nguo safi, na unaenda kulala katika kitanda kizuri, unapata kwamba unastarehe, unalala vizuri. Lakini kuna wakati mwingine unapata kwamba kama nimetalii, huwa napenda kitanda kigumu kwa sababu unaweza kukirukia, kucheza bila kuwa na hofu kwamba kitavunjika. Na katika ile hali ya kutali unapotalii pahali nafadhalisha kulalia katika kitanda kigumu. Lakini kwa ujumla katika kitanda kigumu na kizuri, mimi ni mtu ambaye nafadhalisha kitanda kizuri sana.

Jukumu gani nalopenda zaidi kazini? Naweza sema kwamba, kwanza mimi mtu ambaye anapenda majukumu kwa sababu katika ile hali ya kuchukua kazi na kuweza kuthibitisha kwamba unawezafanya inaonyesha kwamba unaweza kua kiongozi bora na mimi mtu ambaye napenda kuongoza watu napenda kufunza watu kwanza katika ile hali ya kufunza yani mimi mtu ambaye nafurahia kufunza mtu yani ajue kitu kipya, aelewe kitu kipya na unapata kwamba jukumu ambalo nalipenda zaidi pale kazini niya kufunza Mimi ni mtu ambaye nafurahia sana kufunza watu Kwanza katika kuwafunza katika kutumia teknolojia mpya na jinsi wanavyo wanaitumia ili iwawezeshe ni kitu ambacho unanipata kwamba kwangu mimi inanifurahisha na katika hali hiyo unapata kwamba napoweza kuwafunza na waweze kujua na hata wawe bora zaidi ni kitu ambacho napata kwangu mimi lina nifanya yani ni hisi kwamba nimekua mtu bora na nimekua kiongozi bora.

Je ninapiga kura kwa hakika mi ni mtu ambaye nitapiga kura kwa sababu katika ile hali ya kupiga kura unaweza kumchagua kiongozi wako ambaye kwamba unaona anastahili kupewa kiti hicho. Lakini sijawai kupiga kura kwa sababu wakati uliopita wakuchagua viongozi sikuwa nimefikisha umri wa uliofa wakuweza kuchukua kura. Lakini wakati huu ni muhimu sana kujihusisha katika mambo kama vile kupiga kura kwa sababu utajua kwamba Unapo mchagua kiongozi, unafaa kuangalia ana anastahili kwa nini je ni mtu ambaye ni mtu mbunifu, ni mtu ambaye hana ulagai, anasema ukweli, anajifunza mambo mazuri Pia utapata katika ile ya kupiga ile hali ya kupiga kura Unajua ni kwa nini unapiga na ni haki ya kila mwananchi katika nchi yake ajue aweze kushiriki katika ile uhuru wa kupiga kura Kwa sababu sisi wananchi ni wale watu ambao tunachagua viongozi ambao tunataka na tunapomchagua kiongozi bora unajua kwamba ataweza saidia nchi iwe bora na iende pahali inapofaa na kwangu mimi unapata kwamba napiga kura ili niweze kubadilisha nchi na niweke kiongozi anayefaa na anastahili.

Swali linauliza napata habari wapi? Mi ni mtu ambaye napata habari kutoka vyanzo mbali mbali ili kwa kikisha ni napata tarifa zilizo sahihi za wakati na zenye mitazama tofauti. Na kwanza vyombo vya habari vya kuaminika ufuatilia radio, televisioni na magazeti yanayotambulika kwa uadilifu wa tarifa. Hivi inanipa habari zilizohakikiwa na zilizoelezwa kwa kina. Pia tovutu za habari mtandaoni. Mi usoma habari kupitia tovuti rasmi za vyombo vya habari hasa kwa tarifa za haraka na uchambuzi kwa kina wa matukio ya kitaifa na kimataifa. Tatu, mitandao ya kijami kwa tahadhari kutumia majukumu kama vile X, Facebook au WhatsApp kupata taarifa za awali. Lakini huwa nahakikisha taarifa hizo kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Kwani si kila kinachoenezwa wa mtandao ni utapata kwamba ni ukweli. Unapata wakati mwngine, zingine ni umbea tu. Nne, majadiliano na watu wengine. Kuzungumza na marafiki, familia au wenzangu kazini hunipa mitazomo tofauti na hunisaidia kuelewa athari za habari katika maisha ya watu Tano, neza sema vyanzo rasmi kama tovutu za serikali au tasisi husika, mashirika ya taifa hasa ninapotaka tarifa sahihi kuhusu sera taarifa muhimu au matangazo Kwa ujumla, napata habari kwa kuchanganya vyanzo tofauti za kuhakiki ukweli ili nisipotishwe na tarifa zisizo sahihi na niwe nailewa mpana yanaendelea hapa duniani.

Swali linauliza niambie kuhusu timu unayoipenda ya mpira wa miguu. Unaweza kushiriki na timu gani ya mpira wa migu unayoipenda kwanza mini mtu ambae napenda Manchester City. Lakini kwangu mimi saizi naishi Afrika na wako, Amerika. Nimeonja kuifuatilia tangu niwe darasa la saba ama ilikuwa saba ni kielekea darasa la nani hio ilikuwa mwaka elfu mbili kumina tatu. Mchezo ambao ulishangaza ni kwa kuna wakati ambao walikuwa na cheza na waliweza kushinda timu ingine na baotano na hio timu lingine ilipata kupata moja Mchezaji ambaye na mpenda sana katika mchezaji ambaye nam nam nampenda katika timu ya mans Manchester City Naeza sema yuaitwa jinalake ni gani na jaribu kumbuka Philip Forden na pia Bernardo Silva Anaputakamba hawa wanacheza vizuri sana Nahisi nini timu inaposhinda Napo washabikia pale Napo kuwa niki watazama na washinde Uwa nahisi furako sabu mini mtu ambaye napenda kushinda na naopo wauna pia timu yangu inashinda na jawana furaha.

Swali linauliza ni ambie kinyoaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ambia unapata na kipenda zaidi na kukinywa wakati wowote ni soda. Ama saa zingine kahawa. Kinywaji kizuri kwa sababu wakati ambapo gani unakikunwa. Soda panapukua na joto napenda kukikunwa kwa sababu kinaeza kunipastarehe na kunieza kunituliza. Pili katika ile hali ya kunywa soda unapata mimi mwenyewe inaweza kuniburudisha na kunistarehesha na kunywanga soda haswa wakati wajioni ama pale mchana panapokuwa na jua nyingi kahawa mi upenda kunywa asubuhi ninapomka. Aliyeniuliza kusuhu kinywaji hiki sikumbuki ni nani haswa kwa sababu kumka ni mini mtu wamba inapenda kujaribu vinyoji ya aina nyingi alafu unikajipata kwamba napenda kahawa na napenda soda. Kwa nahisi vizuri kwanza wakati ya ambapo unapata kwamba jua ni kali, yani unahisi jotu, unahisi ni kama yani unajasho jingi na ukunye soda mbo ni baridi mbo metuka kwa friji, unapata kwamba nahisi vizuri kwa sabu inaweza kunituliza na kunibarizi. Na katika dukani pali unapata kwamba soda si bei ghali unapata kuna hile ndogo ambayo ni shilingi therathini kubwa unapata ni shilingi mia alafu kahawa pia unapojinunulia mwenyewe unapata zingia ya shilingi kumi unaenda unaenda jitengenezia pali nyumbani ama pia tokeza taka hawa pale tu katiko hoteli ni ya bei nafuu kama shilingi, yaani shilingi mia moja ama mia tano.

Swali linauliza nilikuwa napenda kufanya nini utotoni na kumbuka nilipo kuwa mtoto mdogo mimi ni mtu ambae kwanza. Ninaweza sema kwanza mimi nime kuwa mtoto wa nidhamu kwa sababu nililelewa vizuri na wazazi wangu. Pili, nilikuwa napenda kukushiriki katika vitu vingi kama vile kucheza. Mimi nilikuwa yule mtoto ambae anajulikana katika mchezo alikuwa nambari moja. Ningetoa wenzangu waje nje niwaite tucheze michezo kama vile ya kukimbiza na mchezo kama vile ya football ya netball. Pia, nilikuwa pia napukua kwa nyumba, niliweza kusaidia wazazi wangu katika ile hali ya kupika, kutayarisha chakula pale nyumbani na kazi ya aina nyingi.

Swali linauliza je natoa sadaka au michango kwa kweli mimi ni mtu ambaye kwa mara nyingi nafadhalisha kutoa michango sana. Kwa sababu nimeweza kutoa sadaka kama wakati ambapo nimeenda katika kanisani na ili wakati wa kutoa sadaka nimeweza kutoa katika roho moja. Lakini kwa mara nyingi mimi ni mtu ambaye nafadhalisha kutoa mchango kwa sababu unapata katika ile hali ya kutoa mchango unaweza badilisha maisha ya mtu kwa mfano. Unaposikia labda kuna mtu ambaye anataka mchango wa kusaidiwa kulipa pesa pale hospitalini ili aweze kulipa na atoke Unapata utakuwa umemsaidia mtu kama huyo Kwa sababu labda alikuwa anang'ang'ana na hakuwa na hiyo pesa Ama mchango kama vile kusaidia mtoto yoyote kulipa karo Utapata kwamba mtoto huyo anaposaidiwa kulipa karo anaweza kuenda shule na aweze kupita na kusoma Kwa hivo mimi kwangu mimi huwa naona michango ni kitu ya maana kwa sababu inaweza kubadilisha maisha ya mtu yoyote iwe bora.

Bia gani ni nayoipenda kwa wengine? Naeza anza kwa kusema, mini mtu ambaye napenda mtu ambaye anabidi sana katika maisha. Hii namanisha kwa mtu mzembe ni mtu ambaye sizi, aizi kwa rafiki yangu na tuwezi jumuika pamoja katika kufanya jambo lolote. Lakini mtu ambaye anabidi sana ni mtu ambaye tuneza jumuika pamoja, tufanya bidii na tusaidane katika maisha. Pia mtu ambaye anaulagai ni mtu ambaye tuwezi jumuika pamoja, mtu ambaye ni muongo, mtu ambaye ni mana yake siya kamili.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu? Naweza anza kwa kusema kwamba. Jambo la dini ni la muhimu kwangu ni kuhakikisha kwamba naweza kuomba. Kwa sababu katika ile hali ya kuomba inakufunza jinsi utavyoomba na pia unaomba vipi. Pia katika ile hali ya dini kusoma Kurani ama kusoma bibilia na kitu ya muhimu ili kuweze kukufunza nini inahitajika katika ile hali ya kujua mwenyezi mungu. Na pia kuwa mtu ambaye unapoenda katika pahali pa kuomba unajisitiri na unavaa vizuri.

Swali linauliza niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Majira ambayo napenda kwa kweli ni masika na vuli. Na kwa sababu napenda hiyo, wakati wa masika unapata mvua inapokuwa, mimea zinaweza kumea na zinaweza kupanda. Na kwa sababu mimi ni mkulima, wakati huu inamanisha kwamba, tutapata chakula ya kula. Pia wakati wa vuli unapata ni wakati mzuri kwa sababu unaweza kwenda kutembea na kuona pahali tofauti. Bila kuhisi kwamba unachomwa na jua, na mimi ni mtu ambaye sipendi kiangazi kwa sababu, katika ile hali ya kiangazi kuna pahali watu ambapo, kama wamelima na umepalia chakula hawatapata chakula Pia kuna jua jingi ambayo unapata kibinafsi inakuchoma na inakuumiza katika ngozi yako Kitu ambayo napenda kufanya katika majira hii, ni kutembea kwanza wakati wa uvuli, mimi ni mtu ambaye napenda kutembea, kupanda milima, pia kuogelea. Na kama ni wakati wa masika nikiwa katika nyumbani napata napenda kutazama vipindi vya aina nyingi na pia kutengeneza keki za tofauti yaani kujifunza jinsi ya kutengeneza keki tofauti. Unahisi vipi hali ya hewa? Hali ya hewa kati kwanza wa masika unapata ni hewa safi kwa sababu mvua inapomwagika unapata kwamba inaweza na miti ambapo vinaweza kuyumba yumba inapitisha hewa safi. Kwa hivyo mimi, hizo ndo msimu ambazo napenda sana.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi ambayo napenda kufanya kwa kweli, mini mtu ambaye napenda kuruka kamba, mini mtu ambaye napenda kukimbia, pia mini mtu ambaye katika ili hali ya kufanya mazoezi, napenda pia kujumuika katika kufanya mazoezi za timu kama vile kupanda mlima. Na kwa mara nyingine unapata kwamba naeza enda pale gym, ili niweze kuinuwa chuma na kutengeneza misuli zangu. Pia ni marangapi kwa wiki, mini mtu ambae nafanya mazoezi kama mara nne kwa wiki Pia katika hili hali ya kutembea, mini mtu ambae napenda kutembea hili niweze kupunguza kilo Wakati ambapo napenda kufanya mazoezi sana kwa kweli ni wakati wa asubui Kwa sababu kati wa asubui unapata umeamuka unahisi ya niwewe uko mchanga mfu zaidi kufanya mazoezi huwa nahisi katika akili yangu yani imechangamuka na nahisi kwamba naweza kufanya kazi yoyote siku inapoendelea. Kwa sababu napo wanza siku yangu kama nimefanya mazoezi huwa na jihisi mchangamufu zaidi. Kwa hivyo nikikosa kufanya mazowezi huwa yani nahisi kuna kitu imekosekana.

Swali linauliza ningependa kutembelea mji gani duniani naeza sema kwamba mji ambao ningependa kutembea ni mji wa Rwanda. Rwanda hua inakaa nchi nzuri ambaye inasifa nzuri na juzi niligundua kwamba kuna wanake wengi ambao wamewekwa katika bunge. Na katika hile hali ya kuweka mwanamke katika bunge inamanisha kwamba wanaweza kufanya kazi kwa umaarufu na kwamba wameeza kuwaminia kwamba wanawake wanaweza kufanya kazi. Na pia Rwanda inapahali pazuri pakutalii pia inahistoria kama vile ya hutsi na tutsi na hile vita ambavyo ilifanyika. Na kwa hivyo nataka kwenda huko niweze kutembea niweze kujua nini kilichofanyika katika hiyo nchi na je nini ambacho ni tofauti saa hizi na siku hizo. Na kwangu mimi nitachukua muda huu kujifunza na kuweza kusoma kupitia watu wa katika nchi hiyo.

Swali ni je napenda kukimbia kwa hakika, mimi si mtu ambaye napenda kukimbia kwa mara nyingi. Kwa sababu katika ile hali ya kukimbia, naweza kuambia ni zoezi ambao sija zoea kwa sana. Pili, naweza sema kwamba katika ile hali ya kukimbia, naweza sema kwamba hua inanichokesha. Lakini mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi na hua nafanya mazoezi zingine kama vile kuruka kamba, kama vile kutembea, kama vile kuogelea, kama vile kuenda kuinua chuma pale gym. Na kwa kuna wakati ambapo unapata neza kimbia, kama kwa wiki naweza kimbia mara moja ama mbili, lakini si zoezi ambao naweza kaa tu hivi kibinafsi na nichague kama njia ya kufanya.

Swali linauliza niambie kuhusu njia unayeitumia kupumzika. Ewe unaweza kueleza nini unachokifanya utulie kitu ambacho kinanifanya nitulie naeza sema mimi ni mtu ambaye napenda kujumuika katika ile hali ya kulala ama kama silali naeza enda tu niogelee katika maji ama nitulie kwa kupumzika nikisikiza mziki kwa sauti ya chini. Mazoezi ambayo kwa kweli nimeyazoea naeza sema kwamba mmi ni mtu amba ye nimezoea mazoezi kama vile kuruka kamba mazoezi kama vile kutembea ama kupanda milima je? Unakumbuka wakati ulipojifunza njia hii ya kupumzika, sikumbuki lakini nakumbuka mimi ni mtu ambaye nilipenda kucheza tangu nikue mtoto, na katika ile hali ya kucheza, nikaweza kujifunza mazoezi tofauti tofauti muda ambao napenda kushiriki katika kufanya mazoezi naeza sema kwamba kama ni mazoezi na inanichukua masaa mawili, lakini kama ni vile ya kuniweza nitulie huwa nachukua saa moja unusu. Unahisi jinsi gani baada ya kupumzika. Huwa nahisi nafuu. Huwa nahisi kwamba mwili wangu umeweza kutulia na katika ile hali ya kuweza kutulia inamaanisha kwamba naweza kufanya kazi nyingi.

Je, napenda kuandika ama kuongea? Kwa kweli inalingana. Lakini nikiambiwa nichague katika kuandika na kuongea nawezasema kwamba mimi ni mtu ambeye napenda kuandika na sipendi kuongea zaidi kwa sababu mimi ni mtu ambeye yaani sipendi kuzungumza kiholelaholela lakini wakati ya mbapo unapata kwamba nazungumza Napenda kuzungumza mambo mbayo ni ya maana, vitu mbavyo vinafunza, vitu mbavyo vinaelimisha, vitu mbavyo vinaleta ubunifu na vinaongeza maana katika maisha ya mtu yeyote katika pale jamii. Kwa hivyo mimi na kama ni kuongea naongea mbomba jamani. Lakini kama ni kuandika, mimi hupenda kuandika. Napenda kuandika shairi Napenda kuandika nyimbo na kutunga vitu vya aina tofauti.